Ninapenda aina mbalimbali za filamu, kwa sababu kila aina ina upekee wake na huleta hisia, mafunzo na burudani tofauti. Ladha ya filamu mara nyingi hubadilika kulingana na hali ya moyo, muda, nilionao au ujumbe ninaotaka kuupata. Kwa hiyo, sitazami filamu za aina moja tu, bali huchanganya aina tofauti kulingana na mahitaji na matamanio yangu. Nitazungumzia kwa kina aina za filamu ninazo zipenda kwa sababu ninazo nifanya nijithamini Kwanza kabisa napenda sana filamu za drama. Filamu hizi hunigusa kihisia kwa sababu huwakisi maisha halisi ya binadamu Changamoto, mahusiano na maamuzi magumu ambayo watu hukutana nayo kila siku, drama hunifanya nitafakari maisha yangu mwenyewe Njifunje kutokana na makosa na mafanikio ya wahusika na kuelewa hisia za wengine kwa undani zaidi Mara nyingi filamu za drama hubeba ujumbe mzito kuhusu filafamilia, mapenzi, jamii au mapambano ya andani ya mtu Pili, napenda filamu za mapenzi. Filamu za ina hii huonyesha ujuzi na changamoto za mahusiano ya kimapenzi. Hunifurahisha kuona jinsi wahusika wanavyokutana, wanavyopitia misuko misuko na hatimeye hupata suluhisho au funzo katika safari yao ya mapenzi Filamu za mapenzi hunipa matumaini hunikumbusha umuhimu wa mawasiliano, umumilivu na upenda wa kweli na wakati mwingine hunisaidia kupumizika kisaikolojia baada ya siku ndefu Tatu, filamu za vichekesho ni miongoni mwa ninazozipenda sana. Kicheko ni dawa muhimu ya msongo ya mawazo na filamu za vichekesho hunisaidia kusahau matatizo kwa muda na kufurahia maisha. Napenda filamu zenye ucheshi wa asili hadithi nzuri na wahusika wanaoweza kuleta tabasamu bila kutumia lugha au vitembofe vya kukera Filamu hizi ni bora sana kutazamwa na familia au marafiki Nne, napenda pia filamu za kusisimua na za kupe na upelelezi. Aina hizi hunifanya niwe makini na kufikiria kwa kina ninapotazama hadithi zao za mara nyingi huwa na mafumbo mshangao na mabadiliko yasiyo tegemewa. Jambo linalonifanya nibaki makini hadi mwisho wa filamu. Filamu za upelelezi hunifundisha umuhimu wa uchuguzi, umantiki na kutokuwa mwepesi wa kutoa hitimisho. Tano, napenda filamu za historia na zile zenye maudhui ya kweli. Filamu hizi hunipa nafasi ya kujifunza kuhusu historia, tamaduni na matukio muhimu yaliyotokea duniani Kupitia filamu za aina hii, ninaweza kuelewa vizuri maisha ya watu wa zamani. Mapambano yao na jinsi matukio ya kihistoria yanavyoadhiri dunia ya leo. Hii huniongezea maarifa na hunifanya ni idhamini historia zaidi Mwisho napenda pia filamu za kufikiria na sayansi ya kubuni. Ingawa sitazami mara kwa mara kuliko aina nyingine. Filamu hizi hunipa nafasi ya kufikiria nje ya mipaka ya kawaida kuona dunia za kufikirika na kutafakari kuhusu mustakabari wa teknolojia na binadamu Zinachochea ubunifu na mawazo mapya. Kwa ujumla, aina za filamu ninazozipenda ni zile zenye hadithi nzuri, ujumbe wa maana na uwezo wa kugusa hisia au akili iwe ni drama, mapenzi, vichekesho, upelelezi wa akili au kihistoria Nathamini filamu inayoniacha na funzo, hisia, au mawazo jipya baada ya kuitazama.

Kwa ujumla, mimi ni mtu wa kuwahi zaidi kuliko kuchelewa. Na hili ni jambo linalonipa umuhimu mkubw katika maisha yangu ya kila siku. Kuwahi si tu suala la kufika mahali kwa wakati, mbali ni mtazamo wa maisha unaonyesha nidhamu, heshima kwa wengine na kujiheshimu kibinafsi. Nitazungumuzia kwa kina mtazamo wangu kuhusu kuwahi na kuchelewa. Sababu zinazo nifanya nipende kuwahi, pamoja na changamoto ninazo kutana nazo ni jinsi ninavyo zikabili. Kwanza kabisa, napenda kuwahi kwa sababu kuna nipa utulivu wa akili, ninapowahi kufika kazini, shuleni, au kwenye miadi yoyote. Na hisi niko tayari kisaikolojia na kimwili. Sina haraka, sina hovu ya kusherewa, na ninamuda wa kujiandaa vizuri kabla ya shuguli kwanza. Hii unisaidia kufanya mambo kwa umakini zaidi na kupunguza msongo wa mawazo unaotokana na kukimbiziana na muda. Pili, kuwahi ni njia ya kuonyesha heshima kwa watu wengine. Ninapo wahidi kufika mahali fulani kwa muda fulani Kuwahi au kufika kwa wakati kuna maanisha ninaheshimu muda wa watu niliokubaliana nao Kuchelawa kwa mara kwa mara kunaeza kuonekana kama kutodhamini wengine au kutokua makini Jambo ambalo linaweza kuharibu muhusiano au kijamii au kikazi Kwa hiyo ninajitahidi kuhakikisha kuwa nina panga ratiba yangu vizuri ili kuepuka hali ya kuchelewa Tatu, kuwahi unisaidia kupanga siku yangu vizuri Ninapokuwa mtu wa kuwahi, ninaweza kupanga shuguli zangu kwa mpangirio mzuri Nikitenga muda wa kutosha kwa kila jambo Hii unisaidia kuwa ni natija zaidi na kutimiza majukumu yangu kwa ufarisi Pia kuwahi kunanipa nafasi ya kushugulikia changamoto iziotarajiwa kwa msongomano wa magari au mabadiliko ya gafla katika ratiba Hata hivyo, siwezi kusema sijawahi kuchelewa kabisa Kuna nyakati ambazo hali nisizotarajiwa hunifanya nichelewe kama vile matatizo ya usafiri, majukumu ya dharura, ya kifamilia, au changamoto ya kiafya katika hali kama hizi, ninajifunza kukubali kuwa si kila kitu kikochini ya uthibiti wangu ninacho jaribu kufanya ni kujulisha mapema watu wa ninaohitaji kukutana nao na kutoa maelezo kwa uwazi ili kuwepuka usumbufu na kutoelewana Nne, nimegundua kuwa kuwa mtu wakuwahi kuna hitaji nidhamu, pinafsi na mipango mizuri Ninapanga kuondoka mapema kulikuwa muda unaohitajika Inaweka kulikumbusho kwenye simu yangu Najaribu kutotanguliza mambo madogo yasiyo ya lazima kabla ya majukumu muhimu Hii imenisaidia sana kupunguza uwezekano wa kuchelewa na kunifanya niwe mtu anayejitegemea zaidi katika kusimamia muda wake Mwisho ninaamini kuwa kuwahi nitambia inaweza kujengwa na kubareshwa Sio jambo la kuzaliwa nalotu Pali ni uwamuzi wa kila siku wa kudhamini muda na kwa mtazamo wangu Kuwahi uniletea heshima amani ya amoyo na mafanikio kati nyanja nyingi za maisha Kwa hiyo, ingawa ninaelewa changamoto ni nazoweza kusababisha kuchelewa mara chache Kwa kiasi kikumbwa mimi ni mtu wa kuwahi na ninahitaji kuendelea kuimarisha tabia hiyo ya kila siku.

Chakula ninachokula mara nyingi mchana ni kile kinachonipa nguvu ya kuendelea na shughuli za siku Kinacho nishibisha vizuri na kinachonisaidia kubaki makini hadi jioni Kwakawaida chakula cha mchana huwa mlo muhimu sana kwangu kwa sababu ndicho kinachonipa nguvu baada ya asubuhi yenye kazi au masomo mengi Nitazungumzia kwa kina aina ya chakula ninachopendelea kula mchana sababu ya kuchagua vyakula hivyo na umuhimu wake katika maisha ya kila siku Kwanza kabisa chakula ninacho kula maranyingi mchana ni wali na maharagwe au wali na dengu mchanganyiko huu ni rahisi kupatikana unashibisha sana na unavirubutubisho muhimu kama wanga na protini Walii hunipa nguvu ya haraka wakati maharagwe na dengu unisaidia kujenga mwini na kunifanya nijisikia nimeshiba kwa muda mrefu Maranyingi nitapatanisha mlo huu na mboga kama sukuma wiki au michicha Ili kuongeza vitamini na madini Pili napenda sana kula ugali na mboga au ugali na nyama mchana ugali ni chakula kinachonipa nguvu nyingi na kunisaidia kufanya kazi nzito bila kuchoka haraka ni kila ugali na nyama ya ng'ombe kuku au samaki nahisi nimepata mlo kamili unaonitosheleza hadi jioni mboga za majani huongeza ladha na pia husaidia katika mmeng'enyo wa chakula Tatu wakati mwingine nakula viazi au ndizi za kupika mchana hivi ni vyakula vinavyonipa nguvu lakini pia ni rahisi kumegenywa Niki viaambatanisha na maaragwe mbaazi au dengu upata mlo wenye uiano mzuri wa virutubisho chakula hiki kinafaa sana hasa ninapokuwa na shuguli nyingi na staki kujisikia mzito sana Nne napenda pia kula wali wa kukaanga au wali wa nazi mchana Hasa ninapopata muda wakula kwa utulivu vyakula hivi vina ladha nzuri na hunipanguvu za kutosha Hata hivyo ninajitahidi ni sivile mara kwa mara sana hili kuepuka mafuta mengi Ninapo vila mara nyingi ninaambatanisha na saladi au mboga hili kuusawazisha mlo Hata hivyo ninajaribu kuepuka vyakula vizito sana au venya mafuta mengi mchana Kwa sababu vinaweza kunifanya nijisikie mchovu au mwenye usingizi wakati wa kazi Pia ninapunguza mafuta ya vyakula vyaharaka na badala yake napendelea chakula cha nyumbani au asili ambazo nina uhawakika na ubara wake Kwa ujumla chakula ninachokula maranyingi mchana ni kile kinachonipa nguvu afya na usawa wa mwili Iwe ni wali na maaragwe wali na mboga au viazi na dengu Ninachagua chakula kinachonisaidia kuendelea na siku yangu kwa ufanisi chakula cha mchana kuangu situ kushiba bali ni chanzo muhimu cha nishati na ustawi wa mwili na akili.

Chakula ninachokipenda zaidi ni ugali na samaki Hasaa samaki wa kukaanga au wa kuchemusha ukiambatana na mboga za majani kama sukuma wiki au mchicha hiki ni chakula kinachonigusa sana kwa sababu hakina tu latha nzuri Pali pia kina maana ya kiutamaduni, kiafya na kihisia katika maisha yangu Nitafafanua kwa kina sababu zinazofanya chakula hiki kiwe kipenzi changu jinsi kinavyonifaa kiafya na kumbukumbu nilizonazo kukihusu Kwanza kabisa, ugali na samaki ni chakula kinachonishibisha sana ugali hunipa nguvu nyingi kwa sababu ni chanzo kizuri cha wawanga ambacho ni muhimu kwa mwili kufanya kazi zake za kila siku Ninapokula ugali nahisi nimeshiba kwa muda murefu Jambo linalonisaidia kwendelea na shughuli bila kuhisi njaa mapema Samaki kwa upande mwingine, ni chanzo kizuri cha protini ambacho husaidia kujenga na kurekebisha misuli ya mwili pili ninapenda chakula hiki kwa sababu kina afya njema samaki anavirutumbishwa muhimu kama omega 3 ambavyo ni vizuri kwa moyo, kwa afya ya moyo na ubongo tofauti ya nyama nyingine samaki ni rahisi kumegenya na hana mafuta mengi yanayothuru afya ninapounganisha samaki na mboga za majani Napata mlo kamili mwenye vitamini, madini na nyuzi nyuzi zinazosaidia mgegenyo wa chakula Tatu, ugali na samaki hunikumbusha nyumbani na utamanduni ni chakula kinachopatikana sana katika jamii nyingi za Afrika mashariki na mara nyingi hukuliwa wakati wa familia kukaa pamoja Ninapokula chakula hiki hukumbuka wakati za kukaa na familia kushiriki hadithi na kufurahia chakula kwa pamoja Hii hunipa furaha ya kipekee na hisia ya kuwa karibu na watu wanaonipenda Nne, napenda pia namna chakula hiki kinavyoweza kuandaliwa kwa njia mbalimbali Samaki anaeza kukaangwa, kuchemshwa, au kupikkwa kwa mchuzi kulingana na latha na upendeo wa mtu mboga pia zinaweza kubadilishwa kulingana na kilichopo, jambo, ninalofanya chakula hiki kisiwe cha kuchosha, hata ukikila mara kwa mara Kila mara, kina latha yake na kipekee Hata hivyo, ninachopenda zaidi kuhusu ugali na samaki ni urahisi wake Si chakula cha gharama kubwa sana Kinapatikana kwa urahisi na kinaweza kupikwa nyumbani bila matatizo makubwa Hii hufanya kiwe chakula kinachofaa kwa watu wengi bila kujali hali ya kupato Kwa ujumla, ugali na samaki ni chakula ninachopenda zaidi Kwa sababu kinanipa mchanganyiko kamili wa latha, afya, na faraja ya kihisia ni chakula kinachonishibisha, kinanipa nguvu, kinanikumbusha thamani ya familia na utamaduni Kwa hiyo, kila ninapopata nafasi ya kula ugali na samaki, hufanya hivyo kwa furaha kubwa na shukuran.